Ninapendelea sana kunywa chai kwa sababu chai ni sehemu muhimu sana katika maisha yangu kila siku hasa asubuhi kabla ya kuanza kazi. Mi huanza kwa kutengeneza chai kwa kuchemsha kwanza maji safi, kisha ninaongeza majani ya chai ya kiafrika.Mara nyingi napendelea chai ya ketepa au chai zingine pia kutoka Afrika mashariki kwa sababu ya ladha zake nzito na pia uonekana kuwa na rangi nzuri na ubora wake huwa ni ule wa asili. Baada ya hapo inaongeza maziwa kwa kiasi kinachofaa na kuiacha ichemke taratibu ili ladha ya hiyo chai ichanganyike vizuri. Baada ya hapo mara nyingi mimi upenda kuongeza viungo kama tangawizi, iliki au mdalasini ambavyo huwa vinaongeza ladha na arufu nzuri na pia vinafaida za kiafya kama kusaidia usagaji wa chakula tumboni, pia kinga ya mwili na pia upenda kupa mwili joto hasa wakati wa asubui ambapo mda mwingi kuna baridi kwa hiyo ni faida kubwa. Tena faida nyingine ya hii chai ni kuwa uweza kuamsha akili yangu asubuhi kwa kunipa nguvu na hivo uweza kunisadia kuianza siku nikiwa na utulivu wa akili lakini pia chai hii ina mathara yake kidogo kwa sababu ukitumia kupita kiasi inaweze ikasababisha utegemezi wa caffeine au usumbufu mdogo wa tumbo lakini jambo ili huwa linatokea tu kwa baadhi ya watu kwa hiyo si jambo ambalo linashtua sana Pia ninapenda kunywa chai yangu nikiwa nyumbani haswa mahali ambapo ni tulivu.Mara nyingi ninapenda kunywa chai yangu nikiwa jikoni au sebuleni wakati nimeketi kwa utulivu nikijiandaa kiakili kwa majukumu ambayo ninaenda kuyakabili siku hiyo. Wakati huu upenda sana kunipa nafast ya kutafakari mipango yangu ya siku na pia ninaweza kusoma habari fupi na kuzungumza na watu wa karibu. Chai pia imeweza kuniletea faraja, utaratibu na nidhamu ya maisha. Na mda mwingi nikikosa chai huwa ninahisi kama siku yangu haijaanza kikamilifu Ninaweza nikahisi uchovu wa asubuhi, nikakosa umakini pia ama nikaona kama nina hisia za kukosa kitu muhimu sana katika ratiba yangu na kukosa chai pia kunaweza kunifanya nitambue jinsi nilivoizoea lakini kwa upande mwingine uichukulia ili jambo kama chanya kwa sababu ni kumbusho muhimu na usawa kuto tegemea chai sana kwa hiyo kwa ujumla chai yangu hua ni kinywaji tu lakini mda mwingine nimependa sana pia hii chai iwe desturi yangu kwa sababu itanipa manufaa mengi ya kiafya, kiakili na kihisia mda mwingi endapo nitaitumia kwa kiasi na kwa nidhamu.

Nimewai kusafiri kuenda Paris na safari hiyo imebaki kwa mojawapo ya kumukumbu mzuri zaidi maishani mwangu. Paris ni jiji klu lenye mvuto wa kipekee, unaochanganya historia sanaa na maisha ya kisasa. Kilichonivutia Paris ni usanifu wa majengo ya kihistoria kuanzia mnara wa Eiffel, unaonekana kuvutia mchana na usiku hadi majengo ya kale yaliojengwa kwa makini mkubwa na yaliyojaa hadithi za karne nyingi Nilitembea katika mto wa seine na mitaa ya mawe ya zamani ambapo niliweza kupata isia ya utulivu na mshangao Kanakwamba nilijihisi kuwa niko ndani ya kitabu cha historia kinachoishi safari hii pia iliweza kunipa fursa ya kujifunza tamaduni na mikindo haswa katika maisha ya kifaransa na niliweza kufurahia sana katika makumbusho kama louvre, nikaonja vyakula vyao maarufu kama mikate yao, jibini na kahawa na pia niliweza kushuhudia watu jinsi walivyokuwa wakithamini muda, wakupumzika na mazungumzo. Mazungomzo faida kubwa ambao niliweza kuipata kwa kutembelea Paris, niliweza kupanua mtazamo wangu wa dunia na niliweza kujifunza kuthamini au utofauti wa kitamaduni na niliweza kupata pia msukumo mkubwa wa ubunifu Hata hivo niliweza kukumbana na changamoto chache kama vire gharama kubwa za maisha msongamano wa watalii na hitaji la kuelewa lugha ya kifaransa katika baadhi ya maeneo pamoja na ayo uzuri wa jiji na utalii wa historia ya ufaransa na uzoefu wa kipekee niliouona uko uliufanya mji wa Paris kuwa mahali pazuri sana pa kutembelea na kukumbukwa kwa mda mrefu. Kwa hiyo Paris ni mji ambao ningependa sana kutembelea mara kwa mara wakati huu ama katika likizo zangu zitakazofuata badae ili niweze kupata kumbukumbu zaidi na niweze kuifadhi historia nyingi ambayo ipo katika mji huo wa Paris ili niweze mbeleni kuelezea wanafamilia wangu marafiki zangu ama pia wafanyakazi wezangu kuhusu uzuri wa jiji hilo la paris.

Kwa kiasi kubwa sana, huwa ninapenda sana kufanya kazi wakati wa asubuhi kwa sababu akili yangu huwa imetulia na ipo makini na huwa ina nguvu nyingi sana. Asubuhi pia unipa nafasi ya kupanga majukumu ya siku kwa utaratibu. Pia ninaweza nikafanya kazi zinazohitaji umakini mkubwa na kufanya maamuzi pia sahihi kwa haraka. Wakati huu hua na kiwango kizuri cha nidhamu na ufanisi hasa katika kazi zangu za kitaalamu ninazohitaji usahihi wa hali ya juu. Kwa hiyo kwanzia asubuhi mimi hua nipo makini sana katika kufanya kazi zangu kwa sababu ninajua itanisaidia kudhibiti muda vizuri na niweze kumaliza kazi mapema bila kuwa na msongo mkubwa wa kimawazo. Hata hivyo wakati mwingine ninalazimika kufanya pia usiku kazi lakini muda si mara kwa mara kwa muda mchache Haswa pale ambapo ninakuwa nina muda mfupi wa kukamilisha kazi au ninapohitaji utulivu bila usumbufu na nimeweza kuona kuwa faida ya kufanya kazi usiku, ni kwa sababu kuna pia ukimia na umakini mkubwa Japokuwa kuna pia hasara kadhaa kwa sababu usiku mara kwa mara unaweza ukavuruga ratiba ya usingizi pia Ninaweza nikapata uchovu wa mwili na akili na hili utapata kwa muda mwingine litapunguza ufanisi wangu wa siku inayofuata. Pia katika kiafya kuna hatari nyingi na so pia katika maisha ya kijamii kuna hatari endapo ninaweza nikautumia usiku wangu kufanya kazi na so pahali ninapoweza kupita kiasi. Kwa hiyo ingawa ninaweza nikafanya kazi usiku hasa pahali inapobidi. Lakini muda mwingine napendelea zaidi utaratibu wa asubuhi kwa sababu niendelevu na pia ninaweza nikaweza kukuwa na afya njema, afya bora ambao itaniruhusu kuwa na uhiano mzuri kati ya kazi na maisha yangu ya binafsi.

Mimi ninapenda kuwakaribisha wafanya kazi wapya, hasaa katika sehemu ya kazi, kwa mtazamo wa heshima, kwa ushirikiano na msaada. Ili wafanya kazi hao, waweze kujisikia huru na wajisikie kuwa wapo katika sehemu ya timu yangu tangu mwanzo. Kwanza ninaanzia kwa kujitambisha vizuri, ninawaeleza kwa fupi mazingira ya kazi, majukumu ya msingi na taratibu muhimu za kila siku. Pia ninawapa nafasi ya kuweza kuuliza maswali, ili waweze kueleza matarajio yao na nimeweza kugunduwa kuwa jambo hili linasaidia kupunguza hofu kati yao, haswa ile hofu ya mwanzo na linaweza kuwajengea kujiamini katika pia mazingira ya kazi, kama vile maabara, huwa ni muhimu sana kuwaeleza kuhusu salama, matumizi sahihi ya vifaa vilivyo katika maabara, na nidhamu ya kazi ambayo ni jambo muhimu sana ambalo litawawezesha, kuwaka kufanya kazi katika ufanisi mkubwa hasaa mwanzoni mwa kazi zao. Zaidi hapo pia ninaweza kuwasaidia kwa muongozo wa vitendo, unoujulikana kama mentorship, katika siku za mwanzo. Kwa mfano ninaweza kuonyesha hatuwa za kazi, pia ninaweza kuwatamblisha kwa wafanyakazi wengine, na kuwapa maoni ya kujenga au wanapokuwa wakijifunza. Nimeweza kugundua faida ya njia hii ni kuwa, inaleta mahusiano mazuri, pia inaongeza ufanisi wa kazi na inapunguza makosa yanayotokana na kutozoea mazingira mapya ambayo ni makosa mengi sanax, ambayo hufanywa na wafanya kazi wapya. Lakini nimeweza kupata changamoto kidogo ambayo kwa sababu ninajipata ninatumia muda zaidi mwanzoni Lakini ninajua muda huo kwa muda mrefu huweza kunufaisha timu nzima kwa kujenga wafanya kazi wapya, kwa kuwapa uelewa nawapa pia kujiamini na pia huweza kuwasidia kupata motisha ya kufanya kazi kwa ubora.

Ninapokuwa nikijiandaa kwa mkutano au kikao. Mimi huanza kwa kuelewa kwanza lengo la kikao la mkutano huo na mada ambazo tunaenda kuzijadili. Kwa hiyo hua nina andaa agenda zangu mapema nikiziweka katika orodha ya hoja kuu, muda wa kila kipengele ambao utatumika kuzungumzia au kujadili hoja hiyo na matokeo ambayo hua ninayatarajia. Pia nina muda mwingi huwa ninaweza kupitia nyaraka muhimu kama ripoti, kama barua pepe au takwimu zinazohusiana na kikao ili nijitayarishe kuchangia kwa hoja zenye msingi. Ikiwa kikao kinahusisha timu au idara tofauti, mimi huhakikisha kuwa ninaelewa mitazamo yao na maswala yanayoweza kujitokeza na muda mwingi ninaagundua kua maandalizi haya yameweza kunisadia kua makini na mimi pia nimeweza kujiamini na kuepuka kupoteza muda na wakati mwingi katika kikao. Na pia kwa upande wa zana za digitali ambazo pia ninguwa ni hasa zile programu ambazo zitanirahisishia kazi katika mkutano hiyo mfano, ninaweza kutumia baruapepe au outlook kutuma na kupokea pamoja pia ninaweza kuandaa kalenda ya kidigitali kupanga muda wa vikao hivo Nimeweza kundua kwa nina puanda kumbu kumbu na hoja Nikitumia pia zana kama vile Microsoft Word ama OneNote imeweza kuniraizishia kazi sana na kupunguza mda wakuchelewa au mda wakukaa kwenye kikao sana bila kujua mpangilio upiambao na faa kufuata Lakini pia nikitumia zana ya Excel imeweza kugundua inanisaidia pia kuchambua takwimu Haswa zile ambazo zina hitajika katika mikutano hio ikiwa kama ni cha mtandaoni pia ninaweza kutumia Microsoft Teams au Zoom ni kiakisha kuwa mtandao, sauti na na kamera kuwa huwa zinafanya vizuri Kwa hiyo kabla ya mtand kikao ambacho kipo mtandao ni Huwa ni nakisha kuwa mtandao upo vizuri, sauti pia na kamera pia inafanya kazi ili niweze kuboresha mpangilio, ufanisi na uwazi wa masiliano ingawa mda mwingine ninaweza kuwa ninachangamoto kidogo kwa sababu ya kutegemea interneti ambayo mda mwingine utapata kuna hitilafu kidogo za kiufundi na hua ninakishia kuwaya yote ninatilia manani na ninashughulikia mapema ili nisiweze kupata usumbufu wote katika mkutano wangu.

Huwa ninajisi vizuri na mwenye kujiamini wakati ninapofanya wasilisho, hasa pale ninapokuwa nimejiandaa kwa kina. Kwa sababu nimegundua maandalizi ni sehemu muhimu ya kuondoa wasiwasi na huweza kunihakikishia mawasiliano ya wazi na yenye tija. Kabla ya mawasilisho mimi huanza kwa kufanya utafiti wa kina juu ya mada husika nikikusanya data sahihi takwimu na mifano halisi inayounga mkono hoja zangu. Jambo hili limeniweza kunisidia kujua muhimu wa utafiti ninazo weza kuzifanya na pia nimegundua kuwa mawasiliano yenye data sahihi na mifano halisi ya naweza kuboresha uwelewa wa hadira na kuimaisha pia utibitisho wa hoja zangu ambazo nitakuwa nikiwakilisha. Pia nimeweza kugundua kuwa, ninapopanga mtiririiko wa hoja zangu, ninahakikisha kuna mwanzo unaovutia, sehemu kuu yenye hoja wazi na zilizotibitishwa na hitimisho linalojaa ujumbe muhimu wa kifundi na kisaikolojia. Na basi napokuwa nimefanya hayo ni nagundua kuwa wasikilizaji wa kilisho langu, wanaweza kuwa, wanapata ujumbe kwa umakini sana na kwa uelewa wali ya ju. Wakati wa wasilisho langu, mimi huhisi msisimuko wa umahiri wa akili yangu. Unaonisa umahiri wa mawasiliano na nimeweza kutambua umuhimu wa lugha pia ya mwili, mfano tuli za sauti, mtiririko wa maneno na kuingiza pia slide au michoro yenye mvuto. Na naweza pia kuwafanya wasikilizaji wawe makini sana na jambo hili linanifanya kuwa nijihisi kuwa ninawakilisha hoja vizuri kwa sababu pia tafiti zinaonyesha kuwa hadhira hupata urahisi wakuelewa hoja zenye picha na michoro inayosaidia kuelezea data angumu changamoto ambazo huwa muda mwingi zinaweza zikaibuka nikifanya mawasilisho ni kama vile kuulizwa maswali magumu, upungufu wa muda au vifaa vinavyokuwa vinaleta usumbufu Kwa hiyo, ninahakikisha kuwa nipo makini au na kwa kutumia mikakati ya kukabiliana na presha ama kujianda vizuri, mfano kama vili kupumua vizuri, kujibu maswali kwa utulivu na kuunganisha majibu yangu na hoja zangu za msingi Jambo ambalo limeweza kunisaidia kuonyesha uaminifu na kuonyesha ujuzi mbele ya wasikilizaji wangu na hua wakati ninamalizia mawasilisho hua najisikia fahari sana ya kuridhika pale ninapoona kwamba ujumbe wangu umeweza kueleweka vizuri na hoja zangu pia zimeweza kukubaliwa na pia majadiliano yamechochewa vizuri Uzoefu huu umeweza kunionyesha kwamba mawasiliano ni chombo cha kuimarisha uhusiano wa kikazi na pia kujenga ujasiri na pia huhamasisha wa maamuzi mazuri ambao yapo sahihi na hili jambo ni muhimu haswa katika mazingira ya kitaaluma ikiwemo katika sehemu ya maabara ninapofanya kazi pia kufanya utafiti au mikutano ya kitaifa na kimataifa ambapo mawasiliano yenye mafanikio huchangia si tu katika kuelewa bali katika pia kuboresha utendaji wa timu na kuchochea ushirikiano wa mawazo Kwa hiyo, kwa upande wangu, kila wasilisho mimi ni fursa nzuri ya kuweza kunisaidia kujieleza katika kitaaluma, kuboresha ujuzi wa mawasiliano na kuimarisha athari yangu ya kitalamu.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi yametokana hasa na ujenzi wa ujuzi wa kidigitali na matumizi ya zana za kisasa kazini. Kwanza kabisa mafunzo ya matumizi ya zana za ofisi za kidigitali kama vile Microsoft Office ambayo inahusisha Word, Excel, PowerPoint na Outlook pia yamenisaidia kupanga, kuratibu na kufuatilia kazi zangu kwa ufanisi zaidi kwa mfano. Excel imeniwezesha kufanya uchambuzi wa data haraka, kupanga ratiba na kuunda ripoti za kina Huku powerpoint ikinipa uwezo wa kuwasilisha hoja zangu kwa wazi na umvuto wa picha na michoro jambo ambalo linanionyesha kuwa linaongeza uelewa wa timu na viongozi pia Mafunzo haya pia yameniwezesha kutumia outlook kikamilifu haswa kufuatilia barua pepe kupanga mikutano na kudumisha mawasiliano ya kitaalamu kwa wakati unaofaa. Pili pia mafunzo ya zana za kidigitali za ushirikiano mtandaoni yameweza kunisaidia sana hasaa pale tunapokuwa tukifanya kazi kwa timu zilizoko mbali. Mfano mafunzo haya yamenipa uwezo wa kutumia Microsoft Teams, Zoom na Google Workplace ambapo ninaweza kupanga mikutano ya video, nikishirikiana kwenye hati kwa wakati moja na kuunda pia dashboard za kazi zinazofuatilia maendeleo ya timu na ninaweza kupata hili jambo ni muhimu sana pale miradi inahusisha vipengele vingi vya kazi na pia inaitaji ushirikiano mkubwa wa wafanya kazi ambao pia hawapo katika eneo moja la kazi hasa pia katika kazi yangu ya maabara au utafiti wa kimataifa na pia zaidi ya hayo ni moza kugundua kwa mafunzo ya zana hizi za kidigitali hasa zile za uchambuzi wa data na maabara kama lab data management system na artificial intelligence annotation tools. Yameweza kunisaidia kuelewa jinsi ya kusimamia na kuhakiki na kuchambua data ya maabara kwa usahihi na hili jambo linaweza kunimaarisha katika kazi yangu na kunipa ufanisi na uboreshaji mkubwa sana na matokeo yangu yameonekana kuwa mazuri sana kwa sababu muda mwingi ninaweza kuepuka makosa na kuhakikisha kuwa kila kitu kinafuata viwango vya kitaaluma na pia kunisaidia kuwa bora zaidi kwa wafanyikazi wangu, wenzangu ambao ni mipata matuzo ya kuwa mfanyakazi bora zaidi katika eneo langu la kazi. Na kwa hayo yote kwa kifupi ningesema kuwa mafunzo ya kidigitali yameni niongezea ufanisi mkubwa na kunipa ujasiri wa kutumia teknolojia mpya na za kisasa na pia nimepata uwezo wa kushirikiana na wengine kwa ufanisi mkubwa kazi.

Ndiyo, nimewahi kufuga wanyama wa nyumbani na kila mmoja wa wanyama ambayo nilikua nimefuga nimeona kua wana umuhimu wake pamoja na changamoto kidogo. Kwanza kabisa nimefuga mbuzi ambayo ni chaguo nzuri kwa wanyama wa kufuga nyumbani kwa sababu nimegundua mbuzi wanakua haraka pia wanatoa maziwa yenye lishe na nyama yao ni chanzo muhimu cha proteini. Faida nyingine ni kwamba mbuzi wanaweza pia kula majani magumu na mabaki ya mimea ambayo wanayabadisha kuwa chakula hivyo imeweza kunisaidia kudumisha usafi wa shamba. Pia kuna changamoto kidogo wakati nikifuga mbuzi ni kwa sababu wanahitaji uangalizi mkubwa ili kuepuka magonjwa na kuzuia kuharibu kuharibu kwa malisho au mazao mingine ya shambani na wakati mwingine pia wanavunja uzio wao na wanaweza kuiba pia chakula kilichoandaliwa kwa bustani Pia nimeweza kufuga ng'ombe na nimegundua pia ng'ombe wana umuhimu hasa sana katika maziwa yao, nyama na hata nichanzo kizuri cha nguvu ya kazi shambani ng'ombe pia wanaweza kutoa mazao, mengi ambayo yanaongeza kipato cha familia na nimeweza kupata faida sana katika familia yangu kwa sababu ya kufuga ng'ombe hawa Pia nimeweza kufuga kuku katika shamba langu na nimeweza kugundua kuwa kuku wanataga mayai mengi na nyama yao pia ni mzuri na ni laini na pia kwa sababu wanakula mabaki mengi ya chakula nyumbani kwa hiyo wanapunguza upotevu wa chakula na pia kuku nimegundua kuwa nimojawapo ya rasilimali nzuri kwa sababu ninaweza kuuza ninaweza kupata fedha zaidi na kuongeza kipato changu Japokuwa kuku wanafaida lakini pia wanachangamoto kidogo ambayo ni kwa sababu wanaweza pia wakaliwa na wanyama waporini au pia wanaweza wakapata magonjwa kama vile newcastle disease na kusababisha vifo vya kuku kwa wingi na pia nimeweza kuwa na kondoo ambo ni wanyama wazuri haswa pia katika ngozi yao pia wana uwezo wakuhimili mazingira magumu na kama mfugaji wa kondoo nimeweza kugundua pia kondoo wanafaida nyingi kama vile chanzo cha protein na kipato na pia kinyesi chao cha kondoo ni kizuri sana kama mbolea japokuwa, nimegundua changamoto kidogo katika kufuga kondoo, nikua wanahitaji malisho ya kutosha, pia kinga dhidi ya magonjwa ya mifupa na viini na uwangalizi wakila wakati kwa sababu wanaweza kupata wagonjwa, wakadhoofika na pia wakasababisha upungufu wa fedha ambazo ningezipata katika kuwauza Kwa hiyo nimegundua kuwa wanyama wa nyumbani ninapo wafuga wanaleta faida nyingi kama vile zalishe, kipato, na mbolea ya shamba kinga ya magonjwa na uangalizi wa kila siku kwa hiyo sana ni muhimu sana kuwawafuga wanyama wa porini kwa sababu faida zao ni nyingi Lakini pia wanahtaji umakini mkubwa.

Kinywaji ninacho penda kunywa asubui ni chai na siyo tu kwa ladha yake bali pia ni kwa umuhimu wake wa kuanzisha siku yangu. Kila asubui napenda kuanda chai yangu kwa makini, kwanza nina chemusha maji safi na kuongeza majani ya chai ya Africa Tea Brands kama vile ketepa au chaibora. Kisha mara nyingine ninaongeza viungo kama mdalasini, tangawizi, kidogo na pia karafu hili niweze kuongeza harufu na ladha yake Mara nyingine pia ninaweza kueka mtindi au maziwa kidogo kulingana na jinsi ninavyo jihisi asubuhi ya siku hiyo Napenda kunywa chai katika eneo kimya sana nyumbani Mara nyingine ninaweza kukunywa nikiwa jikoni hasa karibu nadirisha lenye mwanga wa asubui na jambo hili lina nifanya nijisikia amani na kuanza siku kwa mtazamo chanya kwa sababu nina zingatia kuwa nina itaji kuongeza umakini na kuelimisha akili kabla ya kuanza kazi changamoto ni pahali ni napokosa kunywa chai nitaweza kupoteza aina ya muamuko wa asubui na pia nina weza nikapata uchovu wa mwanzo wa siku Faida nyingine ya chai ni kwamba inavirutubisho vingi kama vile anti-oxidants ambazo zinaweza kusaidia mwili wangu na kuimarisha kinga. So nikizingatia kuwa pia nisehemu ya desturi nyingi za kiafrika kuianza siku kwa kunywa chai.

Ningependa sana kujifunza lugha ya Kihispania kwa sababu ni lugha inayoong inayongelewa sana na watu wengi sana duniani. Hasa kwa sasa inakadiriwa kuwa mamilioni ya wazungumzaji wengi wa asili wanazungumza Kihispania. Pamoja pia na wale ambao wanazungumza lugha hiyo kama lugha ya pili. Nina Nimeweza kujua kuwa nikizungumza kihispania kutanipa fursa ya kuwasiliana na watu kutoka sehemu mbalimbali za marekani hasa Amerika ya Kusini, nchi ya Hispania na sehemu nyingine pia za duniani lugha hii pia ni moja ya lugha rasmi za umoja wa mataifa hivyo nikijifunza kihispania kitaweza kunifungulia milango na fursa za kitaaluma, diplomasia na biashara pia Ningependa pia kutembelea inchizi nazozungumza kih Ispania kama vile Ispania, Mexico, pia Argentina ili niweze kuzoea utamaduni na maelezo ya kila siku katika mazingira halisi Ajambo ili litaweza kunisaidia kupata njia bora ya kuchanganya ujuzi wangu na pia nadharia na uzoefu wa moja kwa moja ambao itani itaniimarisha sana katika kuzungumza lugha hii Hasa kupata maneno na sarufi na pia kuelewa mtindo wa maisha tamaduni na mila za watu wa Kihispania Ningependa kujifundisha Kihispania kwanzia mwezi ujao ili niweze kuboresha lugha hio hasa jinsi mwaka unavoendelea na ni lengo langu kua mwaka wa elfu mbili na shirini na sita utakapoisha niwe nimeweza kupata udhabiti mzuri na welewa zaidi wa lugha hii ya Kispania ili niweze kuwasiliana kima taifa niweze pia kutuma maombi kwa fursa zaidi za kikazi ambapo lughahio inatumika na niweze pia kuelewa utamaduni mbali mbali Kwa kupata fursa kutembelea nchi hua zinazoongea lugha hio Jambo ambalo ni muhimu sana katika maisha yangu hasa ya kisasa na pia katika taaluma zangu na mtazamo wangu pia wa inchi zingine na lugha mbali mbali.

Ninapenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni njia nzuri ya kuchanganya mazoezi ya mwili, pia kupata burudani na pia hutumika kama usafiri katika mazingira ambayo ni rafiki. Kuendesha baiskeli kumeweza kunisaidia kuboresha afya yangu ya moyo na mishipa ya damu na nimeweza kuongeza nguvu za misuli ya migu na nimeweza pia kupata kupunguza msongo wa mawazo Kwa sababu mazoezi hayo yanaonesha kuwa yanasaidia mishipa pia ambayo ina sukuma damu kwenye akili na hivo kusaidia akili yangu kupata oksijeni vizuri au ubongo wangu kupata oksijeni vizuri kwa hiyo pia imekuwa ni jambo ambayo linachangia mimi kupunguza mawazo Kwa sababu akili yangu napata ipo makini sana kwa sababu ya kuwa na oksijeni kwa wakati wake na wakati mzuri Pia ni njia nzuri ya kufurahia mazingira wakati unapokuwa ukiendesha baskeli na kupita sehemu mbali mbali zenye mazingira mazuri. Mfano kama ni barabarani, vijijini au kwenye maeneo ya wazi, ninaweza kupata nafasi ya kuona mandhari kwa karibu na kupumua hewa safi. Na pia nimeweza kugundua pia marafiki zangu wamesema kuwa wanapo kuwa wakiendesha baiskeli huwa ninjia rahisi ya kuanza mtindo wa maisha wenye mazoezi bila gharama kubwa ikilinganishwa na vyombo vingine vya usafiri au vingine vya kufanyia mazoezi. Hata hivo kuendesha baiskeli pia ni kuna changamoto au hatari zake mfano au usalama barabarani ni jambo la muhimu kwa hiyo unapokuwa ukiendesha baiskeli hasa pale miundo mbinu wa baiskeli haijatengenizwa vizuri na dereva wa magari hazingati waendesha baiskeli kwa makini zaidi na inaweza ikawa ni chanzo cha ajali barabarani. Pia hali ya hewa kama mvua kali au jua kali, inaweza ikakuzuia kuendesha baiskeli au kufanya usafiri wa kuendesha baiskeli kuwa mgumu au hatarishi. Lakini pamoja na hayo, baiskeli pia inahitaji matunzo ya mara kwa mara kama vile kukagua breki zake, matairi na minyororo ili kwa kuhakikisha usalama pia upo katika kuendesha baskeli hiyo. Lakini licha ya changamoto hizi nimeweza kuona kuwa kuendesha baiskeli ni shughuli yenye manufaa kubwa kiafya pia katika kiuchumi au katika mazingira pia na ningependelea sana kuipendekeza baiskeli kwa mtu yeyote aweze kujifundisha na aweze kuendesha ili iwe njia rahisi ya na endelevu ya kuwa hai kimwili na pia katika maswala ya kiakili.

Filamu ninayo ipenda inaituwa Harry Potter na ninaipenda kwa sababu ni filamu ya aina ya fantasy ama adventure inayo changanya uchawi, hisia za kibinadamu na mafunzo ya maisha kwa njia ya kuvutia sana. Hadithi yake inajengwa juu ya safari ya kijana anaikua katika mazingira magumu lakini kupitia elimu marafiki na mamuzi sahihi ameweza kushinda changamoto kubwa ambazo zimimpata maishani mwake. Hii inanigusa moja kwa moja kwa sababu inaonyesha kuwa mafanikio yatokani na nguvu pekee bali pia na tabia, nithamu na msaada mwingine. Ulimwengu wa Hogwarts unamvuto wa kipekee kutokana madarasani ya uchawi maktaba kubwa hadi michezo kama vile Quidditch. Ambayo yote inafanya filamu iwe ya kusisimua na yenye kumbukumbu ya kudumu. Mara ya kwanza kuiona filamu ya harry porter nilivutua na jinsi simulizi inavyoendelea polepole lakini ikiwa inaonyesha inaendelea kwa kina ikimuruhusu kila mtazamaji aweze kuelewa maisha ya wahusika na changamoto zao. Nilipata hamu ya kuendelea kuitazama kutokana na mapendekezo ya marafiki na pia umarufu wake duniani kote Jambo ambalo linaifanya nitake kuangalia filamu hii ili niweze kujua kwanini watu wengi waliipenda na kadiri ya mfululizo ulivuendelea niliweza kuona ukuwaji wa wahusika kama vile harry mwenyewe kutoka akiwa mtoto hadi mtu mzima, na jambo ambalo linaendana na safari halisi ya maisha kwa hiyo mfano wahusika kama vile Hermione Granger ambawa naonyeshe umuhimu wa elimu na bidii na wahusika kama vile Ron Wesley ambao wanasistiza thamani ya uaminifu na unyenyekevu ni waigizaji marufu kwenye filamu hiyo ambao wananipa moyo kuitazama zaidi. Kipengele kingine ambacho kilinfanya niipende zaidi ni ujumbe wa kimaadili ambao upo ndani ya filamu hiyo mfano Harry potter anafundisha kuwa uchaguzi wa mtu una nguvu kuliko, alipo zaliwa au anachokipata kwa bahati mfano Filamu inaonyesha mathara ya chuki, tamaa ya madaraka na hofu kama vile kupitia mhusika Lord Voldemort ambaya anakosa upendo na huruma Filamu pia hii imeweza kunifundisha kuwa jasiri na kusimama kwa yalio sahihi Hata kama nipo pekeyangu kwa sababu hili ni jambo la msingi katika maisha Kwa hiyo ningipenda kuitazama filamu ya harry potter tena na tena Kwa sababu kila mara ninapo iangalia upya napata maelezo mapya na maana ya ziada ambayo sikuitambua awali kwa hiyo kadri mtu anavyokua ndivyo anavyoelewa zaidi ujumbe wa filamu hiyo na mimi kwangu harry potter si filamu ya burudani tu bali ni hadithi ya ukuwaji wa maisha matumaini na nguvu ya urafiki inayobaki kwa umuhimu katika kila hatua ya maisha.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu yangu ya rununu kwa sababu imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Kazini, ata nje ya kazi. Simu yangu ni Samsung na ninahihusisha moja kwa moja na mawasiliano, taarifa na utendaji wa majukumu yangu ya kila siku. Kupitia rununu yangu, ninaweza kuwasiliana haraka na familia, marafiki na wafanyakazi wenzangu kwa kutumia simu ya kawaida au mfano vile barua pepe na programu kama vile za WhatsApp na Outlook. Pia ninaitumia kupata taarifa muhimu, kusoma habari za kimataifa, kufanya malipo ya kijiditali na kupanga ratiba zangu. Kwa upande wa kazi, simu yangu inanisaidia kufuatilia maelekezo kupokea taarifa za haraka na wakati mwingine hata ninaweza nikajifunza mambo mapya mtandaoni, jambo linalongeza ufanisi wangu Hata hivyo, pamoja na faida nyingi za kuwa na simu yangu ya rununu, kuna pia changamoto za kimfano na napokuwa nikitegemea sana simu, inaweza kusababisha kupoteza muda, msongo wa mawazo au kupunguza muingiliano wa ana kwa ana na watu walio karibu nami. Kwa sababu, muda mwingi ninaweza kuta nipo katika mitandao ya kijamii kama vile Facebook ama X nikitazama habari mbalimbali na machapisho mbalimbali na unakuta pia napoteza muda ambao ningeutumia kufanya mambo mengine ambayo yangeleta manufaa zaidi. Pia ninapokuwa nikitumia rununu yangu naweza nikazungumza na watu walio sehemu mbalimbali kiasi kwamba sitilii mkazo, swala la sisi kukutana na kuonana ana kwa ana, kwa iyo ukaribu unakuwa ukipotea sana ama ukaribu huo unaunganishwa na simu yangu. Ndiyo maana huwa najitahidi kuitumia simu yangu kwa nidhamu na kwa malengo maalum. Ninadhamini teknolojia ya Samsung kwa sababu ya uimara wake Pia s Samsung imeweza kuonyesha kuwa battery ina uwezo mzuri wa kutunza chaji au moto na urahisi wa kutumia programu zake mbali mbali pia imekuwa ni muhimu sana katika uchaguzi wangu wa simu hii. Kwa ujumla, simu yangu ya rununu ni chombo muhimu sana katika maisha ya kisasa Lakini matumizi yake yanahitaji busara ili niweze kupata msaada mkubwa katika maendeleo yangu, ili simu yangu isije ikageuka na kuwa chanzo cha usumbufu.

Ninapenda majira ya vuli kwa sababu huwa yanaleta hali ya utulivu na mabadiliko mazuri ya mazingira ambayo yananifanya nijisikie nikiwa sawa kiakili na kimwili Kipindi hichi cha vuli huwa kinaashiria mpito kutoka joto kali la kiangazi kwenda baridi ya taratibu jamba ambalo linafanya hali ya hewa iwe ya kupendeza zaidi joto huwa inakua la wastani, si kali sana, wala si baridi kupita kiasi, na mara nyingi upepo huwa ni ule upepo wa mwanana ambao unaleta hisia za utulivu. Pia vuli huambatana na mabadiliko ya rangi na mazingi. Mfano, majani ya miti hubadilika na kuwa ya njano, kahawia au nyekundu ambao ni hafifu. Na unapata kuwa hali hii inavutia macho na kutoa mandhari ambayo ni nzuri sana na inapendeza sana kuitazama. Kwangu hali hii ni ya asili na hunisaidia kupunguza msongo mawazo na huweza kunipa muda wa kutafakari malengo yangu Kwa hiyo majira haya huwa ni muhimu sana haswa katika afya yangu pia katika majira ya vuli ninaweza kupenda kufanya shughuli zinazoendana na utulivu wa msimu huu Mara nyingi nimejipata kuwa napenda kutembea nje hasa asubuhi na jioni Nikifurahia hewa safi na baridi ya kisasa na ni wakati mzuri ambapo pia huwa nautumia kusoma vitabu kupanga mipango ya kazi na masomo na pia kufanya tathmini ya maendeleo yangu ya mwaka Pia mimi hupenda kutumia muda mwingine nyumbani ni kinywa chai au kahawa ya moto Pia hua natazama filamu au nasikiliza mziki kwa utulivu Kwa hiyo vuli unifanya nijikite zaidi katika kujitunza kupanga maisha kwa utaratibu, na pia najianda kiakili kwa changamoto zinazoeza kuja katika msimu unaofuata. Kwa ujumla, ninaeza kusema kuwa ninapenda majira ya vuli kwa sababu yananipa mchanganyiko mzuri wa hali ya hewa, hali ambayo inapendeza na mazingira ambayo ni tulivu, na nafasi ya kujitafakari na kujipanga upya.

Napenda sana mfumu wa simu wa Android na kozoefu wangu simu za Samsung dizo zinazo kidi maitaji yangu kitamilifu sababu ku ni uraisi wa kutumia mfumu wa Android pamoja na uhuru mkubwa wa wakubinaufisisha simu kulingana na mahitaji yangu ya kila siku na nimaweza kugundua kuwa Samsung inanipa chaguo nyingi za mipangilio na ipia kunawezo mzuri wa kufanya kazi nyingi kwa wakati moja kama vila wanavosema maltasking na nikilinganisha uzuri wa programu nyingi, ambazo ni nazitumia kazini na binafsi, nionezisha kuweza kuchagua mfumo huu wa simu, akuliko mfumo mingini. Pia mfumo huu haswa katika simu yangu ya Samsung, inifanya niweze kuona ubora wa screen yangu ya Samsung, uimara wakifaa na usalama mzuri wa data ambao ninapata kutokana na vipengere kama vile Samsung Note ambo ni muhimu sana hasa katika mazingira ya kazi ya nayehusisha taifa nyeti sana. Zaidi ya yote, ninapendelea Samsung kwa sababu ya utegemezi wake katika matumizi ya muda mrefu na hili jambo linatokana na wawo kutumia mfumo wa Android. Kwa sababu pia naona battery inadumu vyema kulingana matumizi yangu kamera ni ya ubora kwa kazi na matumizi ya kawaida pia na pia masasisho ya mfumo huu ufanyika mara kwa mara. Mfumo wa Android kwa iyo unanipa uhuru wa kunganisha simi yangu na vifavi ingine kwa uraisi kama kompyuta na vifavi ya kazi na ningeweza sana kupendelea mfumo huu na kuweza kuambia pia wafanya kazi wezangu waweze kupenda mfumo wa Android kwa sababu kutokana na simi yangu imenyeweza kunifa na kuendelea kunipa mtindo wangu wa maisha mahitaji yangu ya kazi na matarijiyo yangu pia ya teknolojia yote yameweza kukidiwa maitaji yangu yote kwa hiyo yanaweza kusema kuwa ni mfumo unaonipa uwezo wakuchapa kazi vizuri kuwa na usalama na uraisi katika shughuli zangu za siku katika simu yangu.

Msimu wa mwaka ambayo ninaupenda zaidi ni msimu wa vuli au majira ya vuli. Ninapenda vuli kwa sababu kunakuwa na hali ya hewa ambayo ni ya wastani, kwa sababu mazingira huwa na hali ambayo si kali, baridi si kali, wala joto si kali. Hivo, hali ya hewa hii inanipa mazingira mazuri ya kufanya kazi, kusoma na kupumzika. Katika kipindi hichi pia hewa huwa ni tulivu na safi na mara nyingi hunisaidia kuwa na umakini mzuri kazini. Kwa hiyo ninapata kuwa kazi yangu huboreka zaidi huwa nipo makini na ninaweza kufanya kazi zaidi ya jinsi ambavyo nilikuwa ninafanya katika misimu mingine. Pia mabadiko ya rangi ya mazingira mfano kama vile majani na manthali ya asili huwa yananipa utulivu wa kiakili na kunifanya kuwa nijisikie nipo katika ari mpya. Vuli kwa hiyo imeniwezesha kwa kunipa nafasi ya kupanga upya malengo yangu, kutathmini mafanikio ya mwaka na kujiandaa kwa hatua zinazofaa kwa sababu akili yangu huwa inatulia kwa sababu ya msimu huu pia ni msimu wa utulivu. Na pia katika majira haya, ninapenda kutumia muda zaidi kufanya shuguli za uturivu kama vile kusoma vitabu, kupanga kazi zangu na kutembea kwa umbali kwa muda mfupi sana, asa sehemu za nje sana. Na hali ya hewa imeweza kuniruhusu kufanya mazoezi bila kuhisi uchovu na pia usingizi pia huwa ni usingizi mzuri kwa sababu ya baridi ya wastani. Lakini hata hivo kuna changamoto ndogondogo ambazo nakumbana nazo wakati wa vuli kama vile baadhi ya watu wanaweza kuleta mzio au kuhisi uchovu kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa kwa hiyo mii pia naweza nikawa miongoni mwa watu ambao hua muda mwingine ninaweza nikawa nahisi uchovu kwa mbali. Lakini licha ya hayo kwa upande mwingine vuli ni msimu unaonipa usawa mzuri kati ya kazi na mapumziko na umeweza kunisaidia kujisikia nikiwa na utulivu, tija na motisha ya kuendelea kufanya kazi zaidi.

Ndiyo, ninapenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni njia rahisi, ya asili, na yenye manufaa mengi, kiafya na kiakili. Kutembea kwa miguu kumenisidia kufanya mazoezi bila kuitaji vifaa maalumu na nipia ninaweza kufanya mazoezi haya popoto. Mfano, naweza nikatembea kazini, nyumbani, au hata nje nikitembea katika mazingira ya asili. Pia katika kiafya kutembea kumeweza kunisaidia kuimarisha mojo na mapafu Pia kupunguza hatari ya magonjo yasiyo ambukizwa kama shinikizo la damu au ugonjwa wa kisukari na pia umeweza kunisaidia katika kudhibiti uzito wa mwili Pia nimeweza kuimarisha misuri ya miguu na viungo bila kuumiza sana mwili wangu katika mazoezi makali Pia katika swala la kiakili kutembea kumeweza kunipa nafasi ya kutafakari kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini Mara nyingi nikienda kutembea mawazo yangu hua nitulivu na napata mawazo mapya au suluhisho la changamoto ambazo sikuwa ni meziona kuwa naweza nikapata suluhisho lake Hata nikiwa kazini au maishani mwangu kuwa kutembea kwa miguu kunafanya akili yangu inakuwa ipo umakini kueza kupata masuluhisho hayo Lakini hata hivyo kutembea kwa mguu pia kuna changamoto zake ambazo huwa zinanikumba mara kwa mara hasa hali ya hewa inaweza kuwa kikwazo kama vile wakati wa jua kali ama kuna mvua nyingi au baridi ni kali inaweza kupunguza hamasa yangu ya kuweza kutembea. Na katika maeneo ya mijini, changamoto nyingine ambayo ipo ni usalama, hasa ule wa barabarani au ukosefu wanjia maalum za watembeaji ambayo huwa wanatumia miguu ama unaeza kapata pia kuna uchafuzi wa mazingira ambayo pia inakuwa kikwazo kwangu kwa kutembea Pia kama muda haujapangwa vizuri kutembea kwa miguu huwa kuna nifanya niweze kuchukua muda mrefu nikilinganisha na kutumia usafiri wa haraka Lakini changamoto hizi haziwezi zikazidi faida ambazo ninazipata katika kutembea mfano Huwa ninapanga muda vizuri, ninachagua njia ambao nisalama, ninavaa mavazi na vyatu ya vinavyofaa na pia ninatembea katika sehemu ambazo ni salama na zipo vizuri katika mazingira yake ili niweze kuepukika na changamoto hizi kidogo na nimeweza kugundua kuwa napo kuwa nikitembea kwa muda mrefu maisha yangu ya kila siku yanazidi kuwa bora Kwa hiyo kutembea na miguu ni shuguli ambayo inanichangia sana vyema katika afya pia ninapata ustawi wa akili na mtindo wangu wa maisha unakuwa endelevu.

Mara nyingi huwa ninapenda kucheza na watoto wa jirani, hasa wale wa umri wa shule ya msingi, na michezo ambayo tunacheza huwa ni ya kawaida na salama kama vile mpira wa mguu, kukimbizana, kuruka kamba, au michezo ya kiakili kama vile drafti au mafumbo mepesi. Na nimaweza kugundua kuwa michezo hii, imeweza kusaidia watoto hao kutumia nguvu zao vizuri, kujifunza kushirikiana, kufuata sheria na kujenga nizamu. Kwangu pia kushiriki nao unipa furaha na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo aswa baada ya kutoka kazini. Hata hivyo ni muhimu kwangu mimi kuzingatia mipaka na usalama wakati wa kucheza na watoto hao. Michezo hii uchagululiwa kulingana na umri wao mfano Ikiwa nina ninacheza na watoto wa umri wa miaka minne hadi sita ninachagua michezo miepesi na wale ambao wapo katika umri wa miaka saba hadi kumi na miwili huwa ninachagua michezo ambayo inashiriki sana Inashiriki sana maswala ya kutumia nguvu Lakini kutumia nguvu vizuri na pia huwa nina nipo makini sana kwa kuchagua maeneo wazi na ambayo ni salama na kwa heshima ili niwezi pia kuwafanya watoto hawa wawe huru kucheza nami na wazazi wao pia wawezi kuwakubalia kucheza nami na changamoto ambazo zinaweza kujitokeza wakati nikicheza na watoto hawa huwa ninachukua tahadari ya haraka na huwa nipo makini ili kuweza kuzipunguza Lakini pia uwa ninapenda kueleza watoto hao kwa upole na kuwasadia kupanga michezo inayofaa na ambayo nina uzoefu nao ili kuweza kupunguza changamoto kama vile ajali Kwa hiyo kwa ujumla Mimi hucheza na watoto wadogo Watoto wa majirani zangu ambao unisadia pia kuimarisha uhusiano wa kijamii na kujenga mazingira ya kuaminiana kati ya mimi na wao na wazazi wao na jambo ili limeweza kunichangia katika ukuwaji wangu na ukuwaji wa watoto hawa katika kimwili na kijamii.

Huwa ninajikinga na jua kali kwa kuchukua tahadhari kadha muhimu kwa sababu ni muhimu kuilinda afya ya ngozi yangu na mwili wangu kwa ujumla. Kwa hiyo kwanza, mimi hupenda kuvaa mavazi ambayo yananifunika vizuri kama vile mashati yenye mikono mirefu kofia yenye upana wakutosha na wakati mwingine pia huwa ninavaa miwani ya jua ili kuilinda macho yangu. Pia ninaweza kutumia krimi ya kujikinga na miozi ya jua ambayo ni kama vile inajulikana sunscreen, yenye kiwango kinachofa, hasa ni napokuwa nje kwa muda mrefu masaa mchana. Kadhalika pia huwa ni najitahidi kuepuka kutoka nje wakati wajua ambapo ni kali zaidi na hasa katia masaa saa sita mchana na saa kumi jioni kwa ni wakati huu ndio wakati ambapo mionzi ya jua huwa ni mkali zaidi. Mbali na hilo nimeweza kueka pia kipaombele katika unywaji wa maji ya kutosha ili niweze kuzuia upungufu wa maji mwilini unaosababishwa na joto kali ambalo hutokia na jua kuwa kali mno. Ninapokuwa kazini au safarini, ninapenda sana kutafuta maeneo yenye kivuli au ambayo yanaingiza hewa nzuri ili niweze kupunguza pia athari za joto. Nimegundua kwa kujikinga na jua kali ni muhimu kwa sababu mionzi ya jua kupita kiasi inaweza ikasababisha kuchomwa na jua na hilo jambo linaweza likaharibu ngozi kwa muda mrefu na hata kuongeza athari za magonjwa ngozi hata kansa Kwa kuzingatia hatua hizi nimeweza kuendelea na shughuli zangu za kila siku kwa usalama zaidi huku nikidumisha afya yangu ya ustawi kwangu na nikihakikisha kuwa ngozi yangu ipo salama na mwili wangu upo thabiti na imara na kuwa jua haliwi tena kasoro katika maisha yangu bali jua linakuwa ni muhimu sana katika pia kuniwongezia vitamini aina ya D ambao ni muhimu sana katika kuboresha uimara wa mifupa yangu mwilini.

Manzara ambayo ni ninayoyaona ninapotazama dirishani mwangu ni manzari ya utulivu mkubwa sana kwa aaaaa Kwa kina zaidi ni kuwa nikiwa ndani ya nyumba na nitazame nje ya dirishani mwangu huwa macho yangu yanakutana na miti, iliyosheheni kijani, ambapo ndege wengi na waaina mbalimbali wamaweza kukaa na kujenga pia viota vyao kwa hiyo makazi yao na wanaweza kuimba kwa sauti nzuri asubui na hata na kila jioni na nyimbo zao hizo zinaweza kunipa mwanzo mzuri wa siku! Pale ambapo ninatazama masaa asubuhi na pia hunisaidia aaa kunipa jioni tulivu wakati ninata zama manzaro hayo wakati wa jioni hasaa baada kutoka katika shuguli zangu za kazi za siku. Mara nyingi huwa napenda kusimama dirishani kwa dakika chache ni kitazama mienendo ya asili, mfano upepo ukitikisa matawi ya miti na ndegi wakiruka kutoka tawi moja hadi jingine na hali hii huweza kunifanya nijisikie karibu zaidi na mazilingira ya asili. Huwa muda mwingi napenda kutoka nje wakati wa usiku, ili niweze kutazama aaaa nje ya dirishani mwangu, jinsi nyota wanavyongaa angani, hasaa wakati wauvuli ambapo ha anga hua wazi na hewa huwa tulivu. Na katika msimu huu hua kuna mabadiliko yanaoyonekana wazi nje mfano joto hupungua kidogo rangi na mazingira hubadilika taratibu na hua kuna ukimia wa usiku ambao huwa ni ukimia wa kipekee na huipa akili yangu mda ambao ni tulivu sana katika kufikiria mawazo mbali mbali. Msimu wa masika pia huleta mvua na kijani kibichi zaidi, aaaa kiangazi huja na mwanga mkali wa joto aaa na huku vuli ikileta utulivu wa hali ya kutafakari. Msimu huo mwingine wa wa wa wa masika na kiangazi huwa ni msimu ambao una hali ya hewa ambayo ni kali zaidi. Kwa hiyo muda mwingi nikitoka dirishani, sina sina wakati mzuri wa kutazama manzari vizuri kwa sababu hua kuna changamoto mbali mbali. Lakini wakati wa vuli ninapotazama manzari ya dirishani, huwa ninahisi amani ya ndani, huwa ninaishi shukrani, na msukumo wakutulia na kufikiria kwa kina kuhusu maisha, jambo ambalo linasaidia kupunguza mawazo na kujenga akili yangu na kufurahia uumbaji wa mwenyezi mungu.

Somo ambalo nilipenda zaidi nikiwa shuleni, haswa katika shule ya sekondari ni somo la kiswahili. Nilipokuwa darasani, kila somo la kiswahili lilikuwa na vivutio vyake, hasa kutokana na kusoma hadithi, mashairi, riwaya, hadi tulipokuwa tukijifundisha sarufi na matumizi sahihi ya lugha. Niliweza kugundua kuwa kiswaili sio tu lugha ya mawasiliano, bali pia ni dalaja la kuelewa utamaduni, historia na maadili ya jamii yetu. Na nililipenda hasa wakati tulipokuwa tunajadiri mashairi na riwaya za uandishi mashuri kama vile Kenny Walibora aliyeandika riwaya ya siku njema Pia tuliweza kujifunza maneno mapya na methali na methali nyingi za kiswahili ambazo zilinifanya nijihisi kuwa napata ufahamu zaidi juu ya dunia na maisha ya watu waliokua wakituzunguka Zaidi ya masomo ya vitabu niliweza kufurahia sana mazoezi ya kuandika insha na hadithi fupi Najambo hili liliweza kunisaidia kuendeleza ufasaha wangu wa lugha na ubunifu wa mawazo Kwa sababu mara nyingi nilihamasishwa kuandika hadithi zangu binafsi Nikijaribu kuunganisha methali, misemo na mafumbo ya kiswahili Najambo hili llinifanya niwe na uhusiano wakaribu sana na somo hili kunifanya linivutie zaidi vile vile kuzungumza kiswahili kwa usahihi darasani na kutuo hoja zenye mantiki na kushiriki mijadara kwa dhati Kuliweza kunifanya nijivunie uwezo wangu wa mawasiliano Hasa kwa hakika kiswahili kiliweza kunipa furaha ya kipekee na ndoto ya kuendelea kujifunza zaidi sasa na nimeweza kujipata nikitumia kiswahili hata kwa maisha yangu ya baadae hasaa maisha yangu ya sasa hivi na ninaweza nikawa na nafasi muhimu sana katika jamii na katika taaluma yangu ya kuwahimiza watu waweze kusoma kiswahili kwa sababu nimekua mzungumzaji mzuri wa lugha hiyo kutokana na somo hili ambalo nililipenda na likanivutia katika shule yangu ya upili ya sekondari.

Huwa ninafanya mazoezi yangu asubuhii na pia jioni ikitegimeana ni siku gani au ni wakati upi wa siku ambapo nimejipanga kufanya mazoezi hayo kwa huu Huwa ninapanga mazoezi yangu kwa umakini sana kila wiki ili niweze kudumisha afya na nguvu zangu na niweze kuendana na ratiba yangu Kila wikendi, mimu hufanya mazoezi nyumbani au inje na mara nyingi huwa ninafanya asubuhi ili kuanza siku kwa nishati na jioni kuimarisha mwili baada ya shughuli zangu za mchana au baada ya kazi au shughuli yoyote ambayo huwa imenihushisha mchana huwa. Mazoezi haya ya wikendi hua yanajumuisha mchanganiko wa cardio, nguvu za misuli au kupanua viungo na jambo hua linaniongezia stamina na kuimarisha moyo wangu siku za wiki ambapo muda mwingi hua nimenda kazini mchana, hua ninapenda kufanya mazoezi ya kuenda katika simu za mazoezi kama vile gym na mara nyingi huwa asubuhi kabla ya kutoenda kazini, hua ninaanza siku kwa mazoezi nafuu ambayo ni kukimbia nusu kilomita na hua ninaenda kazi na jioni napokuwa nimerejea kutoka kazini, hua ninaenda katika gym na kufanya mazoezi ya kuinua vifa mbalimbali na jambu hilo linaweza kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na pia kuupa mwili nguvu mpya ambayo hunisaidia katika siku inayofuata katika gym ninaweza kutumia vifaa mbalimbali kama vile treadmills, weights na resistant machines na pia ambazo zaweza kunifanya mazoezi yangu yawe ya kuvutia sana kwa sababu huwa nimeweza kuyafanya mazoezi katika vikundi vya watu ambavyo tumeunda vikundi vidogo vidogo vya kufanya mazoezi machache mara kwa mara. Mchanganyiko huwa mazoezi ya nyumbani na kuenda jimu inaweza kunisaidia kuboresha afya yangu ya moyo na pia nimeweza kudumisha uzito wangu katika zile rekodi za uzito ambazo zinafaa na misuli yangu imeweza kuwa imara na pia nimeweza kuboresha mtindo wa maisha yangu kwa ujumla.

Ninamkumbuka mwalimu wa somo la kiswahili hasa katika shule ya sekondari ambaye aliweza kutufundisha somo hilo la kiswahili ambao ilikua ni kivutio sana katika maisha yetu pale shuleni. Kwa sababu katika somo hili tuliweza kujifunza hadithi nyingi, mashairi, riwaya, pia tuliweza kujifunza kuhusu watu mashuhuri kama vile keni walibora. Na tuli pia kuji kujifundisha namna ya kuandika insha hadithi fupi fupi na kwa hiyo ilikuwa ni mchango mkubwa tulioweza kupata kutoka kwa mwalimu huyu kwa sababu somo hili limekuwa ni somo lenye mvuto mkubwa katika maisha yetu ya sasa hivi kwa sababu hata saa ivi mimi pia na wanafunzi wenzangu huwa tukikumbuka tuna mkumbuka mwalimu huyo na pia somo hili liliweza kutusaidia katika mazungumzo yetu na nafasi yetu katika jamii Hata pale huwa nikitazama runinga hasa habari za jioni huwa napenda sana kusikiliza habari za lugha ya kiswahili kwa sababu mwalimu alikuwa ametufundisha ubora wa kiswahili na pia mwalim mwalimu huyu ambaye alikuwa akiitwa Julius aliweza pia kutufundisha namna ya kufanya mazoezi, hasa mazoezi ya kimwili tukiwa katika shule ya upili na kila siku jioni aliweza ku kuimarisha sana darasa letu katika maswala ya kulekea uwanjani na kufanya mazoezi ya nishati ambayo yalikuwa ya kimaisha kimwili, ambayo yalitusadia pia kunawiri pia katika michezo mbalimbali katika mkoa wetu wa Nyanza. Na pia kupitia mwalimu huyu aliweza pia kutupeleka katika tamasha mbalimbali ambayo ilihusu maswala ya kiswahili mfano kama tamasha la nyanza la sauti nyanza ambayo tulijifunza tamaduni nyingi za kiswahili na kutusaidia pia kujumuika na wanafunzi wenzetu wa shule mbalimbali. Na kuweza pia kujifunza kuhusu umoja na muunganiko wa watu mbalimbali ambao ulitusaidia sana kufanya masomo yetu mengine kuwa ya ya fani zaidi na na pia kutupa mwonekano mpya katika ulimwengu wa wakati huo.

Kinachofanya mazingira yangu ya kazi kuwa na mwonekano mzuri ni kwa sababu eneo la kazi langu lipokatika misitu midogo midogo na kwa hiyo inji eneo hilo limizungushwa na miti aina mbalimbali ambayo ineleta mwonekano wa asili na kufanya eneo kuwa na mvuto mkubwa sana. Hali hii ya kijografia inaleta utulivu na hewa safi, jambo linalo ongeza umakini na kupunguza msongo wa mawazo hasa wakati wa kufanya kazi. Kuna mandhari ya kijani na kuna milima midogo midogo ambayo ipo karibu ambayo hunipa hisia ya amani na motisha na kunifanya niwe na furaha ambayo inanitia nguvu zaidi kufanya shughuli zangu za mahabara. Zaidi ya hayo pia mazingira haya huweza kutoa mwangaza wa asili na hali ya joto ya isio kuakali Jambo ambalo linasaidia kudumisha hali nzuri ya mwili na akili Pia utulivu huu pia unaweza kurahisisha umakini wangu wa kufanya majaribio na uchambuzi wa data katika maabara na umenisaidia katika kupunguza hathari za makosa kwenye maabara Hali ya kijografia yenye misitu midogo midogo pia inaweza kunipa nafasi za kupumzika kidogo nje ya maabara hasa wakati wa mchana ambapo ninaweza nikatoka nje na kutembea katika mda wangu ambao ni wakupumzika na nikaweza kuhisi hali ya hewa ambayo ni safi ambapo huweza kunirejeshea nguvu za kuendelea kufanya kazi hasa kwa ufanisi na mazingira haya ya meninyesha kuwa ninapo kuwa ni kichangia kuchanganya mazingira yenye hali ya hewa nzuri, mazingira ya kuvutia kazi yangu huzidi kwa na ubunifu zaidi na ya kupendeza.

Ndio ninapenda kutumia mitandao ya kijamii kila siku hasa mitandao ambayo ni meipa kipaombele ni kama vile Facebooku, LinkedIn, Twitter ambayo pia inajulikana kama X, Instagram na WhatsApp na mitandao hii kila moja ina umuhimu wake maalumu kwa mfano. Facebook hutoa jukua la kuungana na familia marafiki na jamii likiwa ni jukua nzuri ya kushiriki matukio ya kila siku na kujifunza mambo mengi. Na pia linkedin huwa ninaitumia sana kwa taaluma na mawasiliano yangu ya kazi ambapo ninaweza kufuatilia maendeleo ya taaluma yangu kushirikiana na wenzangu na kutafuta pia fursa mbalimbali za kazi na ushirikiano wa kitaaluma. Twitter au X huwa inanisadia kufuatilia habari za haraka, mawazo ya wataalamu na pia mijadara ya kitaifa na kimataifa. Na Instagram imeweza kunisadia kutoa nafasi ya kuona na kushiriki picha na video za ubunifu, tamaduni na burudani. WhatsApp pia ni muhimu kwa mawasiliano ya haraka kati ya wenzangu, wanafamilia wenzangu pia na marafiki zangu mbalimbali, ambao pia hunipa wakati mzuri wakuweza kubadilishana tarifa muhimu au mawazo mbalimbali. Hata hivyo, kuna changamoto na hatari nyingi ambazo pia ninaweza nikazipitia katika mitandao hii ya kijami, kama vile changamoto kubwa ni matumizi makubwa ya mitandao ambayo imeweza kuchukua muda mwingi na kupunguzo umakini kazini mwangu na familia pia kuna hatari ya usalama mtandaoni kama vile wizi wa taarifa binafsi hadaa za mtandaoni au taarifa zisizo sahihi kwa hiyo huwa nipo makini sana kutumia mitandao hii na nimeweza kuweka mipaka mbalimbali ili nihakikishe kuwa taarifa binafsi ni zangu hasa ni na zihifadhi kwa usalama.

Nimejaribu chakula cha kigeni nilipokuwa katika mji wa Budapest katika nchi ya Hungary na ni safari ya kipekee ambayo niliweza kupata ladha nzuri na tamu zaidi hasa katika utamaduni wa nchi ya Hungary. Katika mji huo mzuri, niliweza kupata nafasi ya kuonjo vyakula vya kienyeji vya Hungary ambao vilikuwa tofauti sana na ladha za nyumbani hapa Kenya. Kwa mfano, nilijaribu chakula kinachoitwa gulash na chakula hichi ni aina ya mchuzi wa nyama wenye viungo vingi na pilipili. Ambazo, uliweza kunipa joto na furaha kubwa kwa ladha yake ya kipekee. Gulash ni chakula cha kawaida kwa wahangari na mara nyingi kinatengenezwa kwa mchanganyiko wa nyama, viazi, vitungu na pilipili nyeusi Hali iliongeza urahisi na nguvu mwilini mwangu Pia nilijaribu chakula ambacho kinaitwa langush, aina ya mkate wa kukaanga, unaopakwa vitunguu, gibini na siyagi ambacho kilikuwa tamu na chenye mchanganyiko wa ladha tamu na chumvi Pia palanchita niliweza kufananisha na chapati katika nchi yangu na iliyoweza kunipa ladha tamu kwa sababu ilikuwa imeongezwa viungio mbalimbali na pia ilikuwa imepakwa chocolate. Zaidi ya ladha za chakula nilifurahia pia mazingira na makanisa ya kihistoria katika mji huo na barabara na maegesho ya miti na soko la mikate la mji wa zamani ambapo pia niliweza kula vyakula mbalimbali ambapo vilikuwa na harufu nzuri ya kuvutia. Nilijifunza pia kuhusu muhimu wa chakula katika jamii, jinsi vyakula vinavyo shirikishwa na familia na marafiki na jinsi milo hii inavyowakutanisha watu pamoja Hata hivyo, changamoto ambazo ilijitokeza ni kama kutojua baadhi ya viungo vilivyokuwa vinasumbua tumbo langu kidogo na changamoto ya lugha ambayo ilinifanya kupata ungumu sana kuagiza chakula Kwa sababu baadhi ya majina ya vyakuli yalikuwa magumu kuyatafsiri bila mwongozo wa mtaalam hii safari hii iliweza kunifundisha kuzingatia ladha mpya kutambua utofauti wa kitamaduni na kushirikiana na watu wa jamii tofauti. Kwa hiyo ilinifanya niweze kupenda kujaribu vyakula vipya popote nitapokuwa nikienda kwani kila chakula kina hadithi na historia yake na ni njia nzuri ya kuelewa tamaduni tofauti. Uzoefu huu wa kitamaduni na ladha umekuwa wakipekee na hauwezi kusahaulika katika maisha yangu na kila chakula ambacho ni kila sehemu yoyote huwa kinanifanya nijiskie kuwa sehemu ya historia na maisha kila siku ya watu kama vile nilivyokuwa hangari.

Ndiyo ninaweza nikasema kuwa mimi ni mtu mwenye ubunifu wa hali ya juu na ubunifu wangu unajitokeza katika nyanja nyingi za maisha yangu ya kila siku na hasa katika maeneo yangu ya kazi. Ubunifu kwangu hauko tu kwenye uchoraji au sanaa bali pia ninaweza kufikiria na kutatua matatizo, kupanga shughuli na kubuni mbinu za kuongeza ufanisi katika kazi zangu za maabara. Kwa mfano, nilipokuwa nikifanya kazi za maabara mara nyingi nilijitahidi kubuni mbinu za kuokoa muda na kupunguza makosa wakati wa uchambuzi wa sampuli kwa kutumia mchanganyiko wa teknolojia na mbinu pia za kitamaduni ili kuhakikisha matokeo yapo sahihi. Hili liliniwezesha kujumuisha kuunda mfano wa taratibu za kuratibu data, kuunda maelezo ya picha kwa kutumia AI na pia kutumia digital tools ambazo zilikuwa na usahihi mkubwa, jambo ambalo lilinionyesha ubunifu, unaoshirikisha ujuzi wakiakademia na teknolojia. Mbali na kazi, pia ubunifu wangu na unaonekana pia katika maisha ya kila siku na jinsi ninavoshugulikia changamoto. Huwa napenda kupanga hafla kuunda mipango ya kazi na hata kupanga shuguli za likizo kwa njia isiyo ya kawaida lakini ni ufanisi. Ubunifu huu pia huwa unanihusisha kuchanganya uzoefu wa kitamaduni na ujuzi wangu binafsi mfano. Huwa ninaunda njia za kuboresha mafunzo ya timu au kubuni mitindo ya mawasiliano na wenzangu kazini. Na ubunifu wangu huu unonekana katika mifumo ya maisha, unaofikia katika kila hatua, katika kuonyesha katika utafiti, maabara, mawasiliano, hadi kujifurahisha kwa burudani na michezo mbali mbali. Na ninapo jihusisha na mradi mpya kama vile kutafuta mbinu mpya za kufanya jambo katika maabara Huwa ninafikiria njia mbadala za kufanikisha lengo tofauti na zile njia ambazo zinajulikana na jambo ili limeniwezesha mimi kupata matokeo yaliyo bora zaidi na nimekuwa ni mtu wa kipekee katika mazingira yangu ya kazi na jamii.

Wakati huwa ninafuraha, ninapokuwa ninajitahidi kujifurahisha wakati huo, mara nyingi huwa napendelea kuchanganya shuguli za kimwili, kiakili na kijamii ili niweze kupata furaha ilio kamili. Kwa mfano huwa napenda kuchukua vinyuaji marumu kama vile soda au chai yenye viungo mbalimbale vya kiafrika au kahawa ya kienyeji ambayo huwa inaniwezesha kustarehe na kufurahia ladha na harufu yake. Na mara nyingi huwa ni sehemu ya mazungumzo, na familia au marafiki ndio naweza kuchukua vinywaji ivi tukiwa pamoja na kushiriki huku huwa kuna tuweza kukumbuka haditi mbali mbali, kucheka na kuimarisha usiano wetu wakaribu. Furaha pia huwa inakamilika kupitia kuangalia televisheni mbali mbali asavi pindi vile vya BBC art ambavyo uwa vinanipa ilimu pia na burudani ama muda mwingine huwa ninaangalia cinema zinazo arogesha isia ambapo pia ninaweza kufurahia michezo mbali mbali nyimbo au pia film zenye haditi zenye msisimungo kama vile haditi za haripota Zaidi hayo wakati wa furaha pia mimi upenda kutembea au kuenda sehemu za utulivu kama vile bustani, fukwe au hata kwenye matembezi ya milimani na hizi shuguli huwa zinanipa nafasi ya kunganisha mwili na akili kupumzika kutokana na kazi na kuweza kufurahia furaha yangu ilio katika wakati huo kwa mtazamo mpia wa kimaisha. Kwa yufra yangu hujumuisha shuguri za kitamaduni, pia kama vile kushiriki kwenye sherehe kijamii au kuangalia matamasha mbali mbali na hunipa mridhiko na mshikamano wa kijamii na kunifanya nihisikuwa mimi ni moja wao. Kwa kweli mchanganiko huwa vinywaji, mazungumzo, burudani na kutembelea sehemu za utulivu kumuweza kufanya wakati wangu wa furaha kwa wakipekee na kuniwezisha kupata amani ya ndani, kupata msisimuko na hisia za kuridhika kikamilifu.